Ninapenda keki nyingi, lakini napenda keki ambazo zinamchanganyiko wa vanilla, ninapenda keki ambazo zinamchanga nyiko wa strobel, nahasa kama zile za siku ya kuthaliwa, lakini pia ninapenda zile keki ndogo ndogo ambazo zinakuwa, zinakokoa au kahawa.

Siku zangu za weekend huwa natumia kwanza kufanya kazi za nyumbani, kazi ndogo ndogo, kama vile kupika, kufua, kuosha vyombo, lakini pia inategemea na siku hiyo. Kwa sababu siku zinyingine natumia kufanya mapumziko, kama vile kuenda sehemu mbalimbali ambazo nafutiwa nazo, either kuenda beach, kuenda kwenye fuko za bahari, na sehemu nyinginezo.

Sera kampuni ambayo ninaipenda ni hapa kazi tu. Na amini katika kufanyaji kazi, kazi ndo ambayo inaeza kutupa kipato, kazi ndo ambayo inaeza kutupa uwezo wakiuchumi, wakuinuka, lakini pia kazi ndo ambayo inaeza kusisi kutusaidia kueza kusimamia maisha yetu ya kila siku.

Katika siku yangu ya kuzaliwa, ninapenda sana kusherehekea pamoja na familia yangu, marafiki zangu na watu wangu wa kalibu ambao wanafurahi uwepo wangu hapa duniani. Binafsi ninaamini kwamba ninaposherehekea na watu hao wananifanya nijihisi, wa thamani na muhimu sana.

Nikiwa kazini napenda kushuhulikia mambo mbali mbali kama vile kuhakikisha kwamba sehemu ninayokaa au ninaufanyia kazi ni safi lakini pia ninapenda kupangilia nyenzo au vitu vyangu ambavyo ninatumia kufanya kazi lakini pia napenda kusoma vitabu.

Ninapenda kwenda sinema mara tatu au mara nne kwa wiki. Inategemea na muda wangu wa uhuru ambao ninaweza kukaa na kuangalia. Lakini pia ninapenda kwenda sinema kwa mwaka karibia hata mara hamsini au mara kumi na tano. Inategemea.

Chakula cha jadi ambacho ninakipenda, ninapenda ugali. Ugali hasa nikipata na nyama ya kuchoma, au nyama kavu, au nyama ya kukaanga. Pembeni nikiwa na mboga ya majani. Ninapenda sana. Lakini pia ninapendezwa na chakula cha jadi cha makande. Ndiyo, makande.

Wakati wangu wa likizo, ninapenda kujistawisha kwa kusimamia miradi yangu mbali mbali ya kiuchumi. Kwa sababu mimi ni mfanya biashara, hivo ninapenda kusimamia magenge yangu ambayo ya naongeza kipato changu. Lakini pia ninapenda sana kupumzika na familia yangu, watoto wangu.

Mimi na wafanya kazi wengine tunajenga mahusiano kwa kuhakikisha kwamba tunasaidiana kila panapotokea tatizo au kila ambapo panapohitajika lakini pia tunahakikisha mahusiano yetu yanajengwa kwa kusaidiana yanajengwa kwa tabasamu yanajengwa kwa upendo.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ambayo yakuweza kujitegemea baada ya kuwacha kazi. Au ni mafunzo ya kueza kujitegemea baada kustaafu kwa sababu unapokuwa kazini. Unaamini kila kitu kinatokana na mshahara wangu. Kila kitu kipo ndani ya mshahara wangu lakini unapowacha kazi. Unatakiwa ujismamie na kuweza kujipambania mwenyewe.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni pamoja na kujibiwa vibaya kwa lugha za matusi na wateja. Kama ambavyo unajua, tunawateja mbali mbali ambao wanafika dukani kwetu na kuna wateja ambao tunakutana wakiwa na hasira. Kwa hiyo, wateja hao ndi ambao wanaweza wakatoa maneno au lugha ambazo sio nzuri.

Kina chonifanya ni furahi zaidi ni amani. Amani kazini, amani nyumbani, amani semu yoyote. Nikiwa na amani, basi ninaweza kufanya kazi zangu vizuri kwa kujiamini, kwa kujipenda, lakini pia inanifanya akili yangu iwe imara na utayari.

Zana za kijidigitali ninazotumia kila siku ni pamoja na kompyuta ambayo ninatuma taarifa mbalimbali za kiofisini lakini pia ninatumia simu ninaotumia kuwasiliana na watu mbalimbali lakini pia ninatumia kompyuta mpakato.

Ninahifadhi data zangu kwa njia ya daftari. Ninapoandika kwenye daftari, sio tu zinanifanya niwe na kumbukumbu juu ya jambo au kitu husika, lakini pia zinanifanya nikumbuke kwa uharaka. Lakini pia ninatumia njia ya simu kuhifadhi taarifa zangu mbalimbali, iwe ya kikazi au ya mahali pengine.

Umuhimu la kidini kwangu ni kumwabudu Mungu. Ni kumwabudu mungu kwa sabu ninapo mwabudu mungu. Ninajieka mikononi mwake. Ninajieka katika imani yake. Ninajieka katika nafasi ambayo kila kitu kitaanza kwa jina lake na kwa uwezo wake. Hilo ndio jambo ninaloamini.

Mtu ambaye aliyenifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu baraka Mofela. Huyu ni mtu ambaye amenifundisha mimi elimu nyingi zinazohusu namna ya kuingiza pesa mtandaoni. Ni mtu ambaye amenifundisha kwamba kila unachokiamini kupitia akili yako kinawezekana.

Ninasaidia jamii yangu kwa namna mbalimbali ikiwemo kutoa maarifa kwa msichana au binti namna kujielewa, kujitambua, kujijua, kujua nafasi yake katika jamii, lakini pia kuweza kujisimamia katika maamuzi yake. Jamii sio tu inaotuzunguka bali hata maamuzi yetu.

Ninafua mara moja kwa wiki na siku ambayo ninatumia kufua ni siku ya jumapili kwa sababu ni siku ambayo niko nyumbani nina uwezo kufanya kazi mbali mbali ikiwemo kufua lakini nina uwezo wa kufua siku hiyo ya jumapili na ni mara moja.

Ili kuwatia moyo wenzangu, nina hakikisha kwamba nina kuwa nao karibu katika kila kipindi kigumu cha maisha wanachopitia, iwe misiba, shida, madhara mbali mbali. Lakini pia nina hakikisha, ninachanga pesa kwa kile ambacho ninacho.

Mwandishi ambaye wa vitabu ninayempenda ni mwandishi Eric Shegongo, ambaye ameandika vitabu vingi na vitabu mbalimbali ikiwemo damu na machozi. Vitabu hivyo vinalengo kubwa sana kuhamasisha, kuburudisha, kukemea, kuinua, kuchagua huyo ndo mtu ambaye mwandishi ninayempenda.

Ndiyo, ninapenda sana kununua vitu mtandaoni, kwa sababu kwanza inanirahisishia muda wangu ambao ningetoka semu hii, kwenda semu hii, kufataicho kitu. Lakini ninaponunua vitu mtandaoni, kwanza ni nayo ona katika hali kubwa na katika hali inayo pendezwa. Lakini pia ninapata muda kuvikagua.

Shughuli yangu wa kupendezwa ni genge. Genge ni shughuli ambayo naipenda sana na nitaifanya kwa sababu ninaamini ni shughuli ambayo ninapendezwa nayo. Biashara hii ni naamini kwamba itanikuza na kunineendeleza kiuchumi. Itakuwa ni kama mlango wa mimi kufanikiwa kiuchumi.

Kinywaji ambacho napenda sana kunywa asubuhi ni chai. Napenda sana chai. Chai ni muunganiko wa maji na vifaa vingine au viungo vingine vya chai ambazo vinakamilisha chai hiyo. Kwa hiyo napenda sana kunwa chai.

Wiki yangu ya kazi ninapanga kila inapofika siku ya jumamosi kwa sababu siku zangu za kazi zinanzia jumatatu. Kwa hiyo ninapokuwa napanga siku zangu za kazi ninahakikisha malengo yangu ya wiki nayafikia lakini ninahakikisha ninakuwa na hamasa.

Utaratibu wangu kati ya kahawa au chai, mimi nitaangalia chai kwa sababu. Chai ni kinywaji ambacho ninaweza kunywa muda wote lakini hasa asubuhi na jioni lakini pia ninaweza kuanda kama vile kuwa na mchai chai, iriki, abdalasini, karafu na vingini.

Mfanyabiashara bora zaidi ambaye ninamfahamu mimi ni mfanyabiashara nifa. Huyo ni kijana mdogo sana mwenye umri ya miaka 27 aliamua kujikita zaidi katika biashara. Lakini ni mtu ambaye anahamasisha zaidi watu wenye umri mdogo wanaweza kusimamia biashara zao na kuendelea.

Ninapotaka kustarehe kwanza kabisa huwa nafanya mazingira yangu ya nyumbani au semu ninayofika. Ninakikisha ni mazingira ya utulivu. Lakini pia ninapotaka kustarehe nakikisha nakutana na watu wambao wananifanya. Nijihisi. Bora. Siku zote.

Wakati wabaridi ni na huwa nafanya sana mazoezi ya viungo. Ndiyo ya mazoezi ya viungo. Japokuwa mimi sio mpenzi sana wakipindi chabaridi kali. Lakini pia ni nahakikisha naotesha moto ndani ya nyumba ili kuifanya nyumba iwe na joto.

Kuhusu mazaro kutoka dirishani kwangu, ninaona ofisi mbali mbali. Ofisi hizi ni uo ofisi za wakala, kuna ofisi za huduma kwa wateja, kuna ofisi za mitungi ya gesi, kuna ofisi mbali mbali amba watu wanajishuulisha kila siku kwa ajili ya kupata kipato.

Mabadiliko kazi ni nina shambulia kwa namna nzuri kwa sababu kazi ambayo inalengo la kukua au kukukuza wewe kiakili na kiuchumi. Mabadiliko ni lazima. Kwenye mabadiliko huwa nayapokea katika namna nzuri katika namna ya kujifunza.

Kwa siku ninaoga marambili, ninaoga asubui na ninaoga jioni. Kwa sababu mara nyingi sana muda wangu nina tumia nikiwa kazini. Kwa hiyo ninaoga marambili, asubui nikiwa natoka nyumbani na jioni nikiwa narudi nyumbani.

Mimi ni mtu wa ubunifu. Ni naamini kwenye ubunifu na ni naamini kwamba ubunifu siku zote ndo ambao unawezo wakuzalisha na kuleta kitu kipya zaidi. Au kile kitu cha zamani ukaweza kukiboresha na kikawa kikubwa katika nyanja tofauti.

Ninapenda sana kutumia mkono. Ninapenda sana kuandika kwa mkono kwa sababu naona ndio ambavyo ninaweza nikaeka hilo jambo niloliandika katika kumbu kumbu zaidi kuliko nikiandika katika kompyuta. Kwa hiyo ninapenda kuandika kwa mkono kuliko kwenye kompyuta.

Mimi ninapenda zaidi chakula ambacho hakina mafuta, kisicho na mafuta. Sipendi chakula chenye mafuta kwa sababu. Kina nifanya, niwe tayari kufanya mazoezi. Hili kukinga mwili wangu didi ya magonjwa mbalimbari.

Nilishawahi kujaribu chakula cha kigeni ambacho ni mboga za majani za kikabila. Ni mboga ambazo za majani zinatumika sana katika kabila la kirangi lililopo nchini Tanzania. Iko dio chakula.

Mchezaji wa mchezo ambaye ninampenda ni mchezaji Stefano Azizikia. Huyo ni mchezaji ambaye aliwai kuchezea timu ya Yanga ili kwepo Tanzania. Ni mchezaji maridadi zaidi kuwai kutokea katika soka la migu.

Wakati mzuri ambao ninafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi nina pofika kazini. Nina pofika kazini asubuhi. Kwangu ni wakati bora kwa sabu nina kuwa tayali nime akisi kiakili. Nijampo gani ninalianza kazini na jampo gani nitalimaliza kazini.

Ndiyo, ni mewai kutembelea mto. Mto huu unapatikana msimbazi. Ni mto ambao unatumika kuogelea, unatumika kufanya shugli mbali mbali za kijamii kama vile kuchunga. Unatumika kufua na mambo mengi.

Ninapendelea mwanga wakati na sio mwanga mkali. Mwanga wakati unanisaidia kulinda macho yangu, dhidi ya upofu, unanisaidia kulinda macho yangu, dhdi ya uonaji hafifuli. Kuyo ninapendelea kuangalia mwanga wakati.

Wakati wa mapumziko, kazi ni huwa natumia kukaa na familia yangu, mume wangu, watoto wangu. Kama watoto wangu huwa naangalia taarifa zao za kujifunza kila siku kama vile, kazi za nyumbani. Kwa hiyo ni muda mwingi sana natumia wakati wa mapumziko ni kiwa na familia yangu.

Mimi ni mtu wakuwahi sana. Ninapokuwa na target yangu au lengo langu la siku la kulifanya huwa na liwahi. Mimi ni mtu wakuwahi sana sana sana katika majambo yangu. Sipendelei kuchelewa kwa sababu kughairisha jambo kuna sababisha kutokukamilisha kwake.

Ninaboresha michakato yangu ya kazi kwa kuhakikisha kwa ambaye malengo yangu ya kila siku ndani ya kazi yanafikiwa kama vile kuhakikisha ninatua huduma kwa wateja Kila siku ninakikisha wateja wanatua mauni Juhi ya biyashara au kazi ninayoifanya.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwanza kwa kueka boxi la maoni kwa wateja wangu. Wateja wangu wanapotoa maoni yao, wanapokuwa huru kutoa maoni yao. Ndipo hapo mimi nagundua kwamba je nina madhaifu kazini au la.

Mimi ninapenda sana chai na sio kahawa. Chai yoyote ambayo imeungwa na mchai chai, imeungwa na iriki, imeungwa na mdalasini, imeungwa na viungo vyote vya chai. Kama vile karafu, iriki, inasababisha chai wenye ratha. Kwa hio mimi napenda chai.

Kati ya kitanda kigumu na kizuri, mimi napendelea sana kitanda kizuri. Kitanda kizuri, siyo tu kina wapumzisha mwili wangu, lakini kinanifanya akili yangu inakuwa yenye kutulia. Na nikipata kitanda kinachonifanya niwe na tulia, basi hata utendaji wangu kazi, kazini, mwili wangu unakuwa imara.

Ninasherekea siku yangu wa kuzaliwa na watoto yatima, watoto ambao, labda wazazi wao wamekufa, au watoto ambao wazazi wao hawajiwezi. Ninaamini baraka na duwa na maombi yanayopatikana na watoto hao katika siku yangu wa kuzaliwa, basi ninazidi kubalikiwa. Hivyo, ninashereke na watoto yatima.

Ndio ni natumia mitandao ya kijamii, mitandao ya kijamii kama vile Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, ni natumia, ni natumia katika mawasiliano, ni natumia katika biashara, ni natumia katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo ndiyo ni natumia mitandao ya kijamii.

Ndio, nimewai kufikiria mara nyingi sana kuanzisha biyashara yangu kwa sababu. Biashara yako ni kama mbegu ambayo unaipanda. Mbegu hiyo inakua kidogo kidogo na mwisho inakupa uhuru wa kufanya maamuzi yako. Kwa hiyo ndiyo, ni mewai kufikiria kuanzisha biashara.

Ili kukamilisha kazi zangu kwa wakati kwanza kabisa, ninakuwa naandaa ratiba yangu ya siku nzima. Iwe kazini au nyumbani ratiba, hiyo ndiyo ambayo inanipa muongozo kipi kianze, kipi kifuate na kipi kimalizikie. Kwa hiyo ndiyo, huwa ninakamilisha ratiba kwa wakati.

Mchezo ambao naupenda kutazama ni mchezo wa mpira wa miguu. Japo, wanasema kwamba mchezo huu ni wa kiume zaidi, lakini ninaupenda kushiriki ni michezo ya mpira wa miguu. Mpira unakusanya timu moja kwa timu nyingine, kwa hiyo ndiyo niinapenda kutazama.

Kipindi cha televisheni ambacho ninachokipenda ni kipindi cha televisheni cha tamthilia. Tamthilia ni maigizo ya muhusika mmoja kwa mwingine maigizo yanaweza, yakaelimisha, yakaburudisha. Kwa hiyo mimi ninapenda tamthilia katika television.

Hali ya hewa ninayoipenda sana ni hali ya hewa ya mvua. Mvua hiyo isiwe kubwa sana lakini ninapenda ukiu pepo, kikiambatana na mvua ndogo ndogo. Hiyo ndo hali ya hewa ambayo ninaipenda sana. Isiwe hali ya hewa ya mvua. Yenye, radi.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ya action. Filamu hii ni filamu ya nchi ya kikorea inayoitwa Gu Family Book. Hii ni filamu ambayo inazungumzia maisha kijana ambaye. Ametokana na baba binadamu. Hame tukana na baba binadamu.

Nyama ni nayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Kuku anaweza kuwa wakienyeji, kuku anaweza kuwa sio wakienyeji. Lakini nyama ambayo naipenda zaidi ni nyama ya kuku. Iwe ya kuchemisha, ya kukaanga, nyama ya kuku ni naipenda.

Likizo yangu ya ndoto au mahali ambapo ningependa kuenda, ningependa kuenda nchi mbalimbali duniani, nchi kama vile uturuki, ni nchi ambazo zinavutia hata kama ukiangala kwenye masimu, ni nchi ambazo zinaonyesha maandhari yake, watu wake ni wakarimu, kwa hivyo napenda kuenda uturuki.

Ili kushirikiana na timu ninahakikisha kutoa taarifa zozote ambazo timu hazijapata. Lakini pia kupokea taarifa ambazo timu yangu wamepata. Lakini pia kuhakikisha kwa pamoja tunafikia lengo la timu. Mimi ninashirikiana.